Na mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na nayachukulia sio tu kama njia ya kuweka mwili katika hali mzuri bali pia kama njia ya kutunza akili zangu hisia na nidhamu yangu binafsi Sifanyi mazoezi kwa sababu ya shinikizo au kulinganisha na wengine bali nafanya kwa sababu nimegundua yana mchango mkubwa sana kwenye afya yangu ya jumla na namna ninavyoendesha siku zangu. Kwa kawaida, napendelea kufanya mazoezi ya mwili nzima, yaani yale yanayohusisha sehemu nyingi za mwili kwa wakati mmoja. Mazoezi yangu yanajumuisha vitu kama kutembea kwa kasi, kukimbia polepole, kuruka kamba, mazoezi ya kunyosha misuli, na pamoja na mazoezi ya nguvu kama push-ups na squats na planks. Hayo ni kwa lugha ya kimombo ama lugha ya kiingereza Wakati mwingine pia hujumuisha mazoezi mepesi ya kupumua na kutulia pale Hasaa pale ninapohisi akili imechoka au nina mawazo mengi pale Kwa upande wa mara ngapi kwa wiki, ninajitahidi sana mazoezi angalau mara nne hadi tano kwa wiki siyo kila siku huwa na nguvu au muda sawa Kwa hiyo, najipa uhuru wa kusikiliza mwili wangu, kuna siku nitafanya mazoezi makali kidogo, na kuna siku nitafanya mazoezi mepesi tuu ya kunyoosha au kutembea, na amini kuwa udhabiti ni muhimu zaidi kuliko kufanya mazoezi kwa nguvu kupita kiasi marachache. Wakati ninaopenda sana kufanya mazoezi ni wakati wa asubuhi ninapoamka kabla siku haijachangamka sana. Asubuhi ninapenda kwa sababu akili huwa bado tulivu, mazingira ni kimya na ninaweza kuanza siku nikiwa na nguvu na mtazamo chanya. Kufanya mazoezi asubuhi husaidia kuamka vizuri, kuondoa usingizi mzito pale na kunipa hali ya kujiamini mapema. Hata hivyo, kama nimeshindwa asubuhi, wakati mwingine hufanya mazoezi jioni, hasaa yale ya kunyoosha mwili ili kuondoa uchovu wa siku. Baada ya kufanya mazoezi ya haya, huwa najihisi tofauti kabisa mimi, kwa njia nzuri pale. Mwili wangu kuhisi mwepesi, damu inakua inazunguka vizuri, na hata kupumua kunakuwa rahisi. Lakini zaidi ya yote, akili yangu huwa katika hali mzuri sana. Huwa najihisi nimetulia mawazo yanapungua na yale stress nyingi zinaondoka. Kuna furaha flani ya ndani ambayo hupatikana baada ya mazoezi. Na kama nilikuwa nimechoka kabla ya kuanza. Kihisia, mazoezi hunisaidia sana kudhibiti hisia na msongo wa mawazo. Kuna nyakati mtu anaweza kuwa na hasira, huzuni, au wasiwasi bila ya moja kwa moja. Lakini nikifanya mazoezi hata kama ni dakika chache, hali hiyo hubadilika kabisa. Na kama mazoezi yanatoa mzigo mzito ungekuwa umebeba, ndani yako. Baada ya hapo, naweza kufikiri kwa uwazi zaidi na kufanya maamuzi kwa utulivu. Pia naamini kuwa mazoezi yanafundisha nidhamu na kujiheshimu. Kuamka au kujitoa kufanya mazoezi hata pale ambapo hauna hamu ya hiyo siku ni ishara ya kujali afya yako na mstakabali wako Hilo somo hulibeba hata katika maeneo mengine ya kimaisha kama pale kazini, kama una masomo pia na mahusiano na wengine mazoezi hunikumbusha kuwa maendeleo huja kidogo kidogo si kwa siku moja tu Bali ni baada ya muda ambapo unaendelea kufanya mazoezi au kufanya kitu na ule udhabiti wako Kwa upande wa lishe na maji najitahidi kunywa maji ya kutosha kabla na hata baada ya mazoezi na kula chakula kinachosaidia mwili kupata nguvu. Sifanyi mazoezi ili nijitese, bali ni ili nijijenge mimi mwenye. Kwa hiyo, najaribu kuwa na mtazamo wa huruma kwa mwili wangu. Na kwa jumla, ninaposema, mazoezi ya kila siku kwangu ni mtindo wa kimaisha. Si jukumu la muda mfupi yamenisaidia kuwa na mwili mwenye nguvu zaidi, akili iliyo wazi na mtazama mzuri wa maisha. Hata siku ninapofanya mazoezi mafupi sana. Najua nimefanya jambo jema kwa ajili yangu na hilo pekee yake hunipa amani na motisha wa kuendelea mbele na maisha. Kwa hivyo mazoezi ni sehemu yangu ya kila siku. Asante sana.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi kwa kusema ukweli kabisa ni kufua nguo kwa mikono. Hasa pale, zinapokuwa nyingi au chafu sana. Si kwamba sifahamu umuhimu wake kwa sababu nguo safi ni kitu cha lazima. Lakini kazi yenyewe hunichosha kimwili na kiakili kabisa. Kila mara ninapofikiria kufua nahisi kama tayari nimechoka hata kabla sijaanza ile kazi. Kwanza kufua huku, huchukua muda mwingi sana. Unaanza kwa kupanga nguo kisha, kuziloweka, kuzisugua moja kwa moja, kuzisafisha vizuri, kuziosha mara kadhaa, halafu kuzianika unapomaliza ile kazi. Hii kazi yote inaweza kuchukua saa moja au zaidi kulingana na idadi ya nguo na kulingana pia na ile kasi wewe kama mtu binafsi unaweza kufanya ile kazi. Wakati mwingine unajikuta umechoka sana bada ile kazi mikono yako inauma na bado ile kazi haijaisha na ile kazi bado itajirudia tena na tena na tena baada ya muda si muda. Kwanza pia pili ni kufua hasa kwa mikono ni kazi inayohitaji nguvu nyingi ya kimwili Kusugua nguo chafu hasa zile za jeans mashuka pia na taulo Si kazi nyepesi hata kidogo Baada ya muda, mikono huanza kuuma, mgongo nayo unaweza kuchoka na hata maji baridi au sabuni yanaweza kukera ile ngozi yako Kuna siku unamaliza kufua, ukiwa umechoka kana kwamba umetoka kufanya kazi nzito na hata si nzito ni kufua tu pale Pia, kuna changamoto ya hali ya hewa Unapofua halafu mvua inanyesha ghafla au jua halitoki Unahisi kama jitihada zako zote zimeenda bure pale nguo zinachelewa kukauka, zinanza kunuka au unalazimika kuzikusanya tena na kusubiri siku nyingine. Hilo hunifanya nijisikie kukata tamaa kidogo. Na kitu kingine pia kingine pia kinacho nifanya nichukie kufua ni kwamba ni kazi ambayo hairidhishi sana kihisia. Unafanya kazi ngumu lakini baada ya muda mfupi nguo zimechafuka tena. Na unajua kuwa baada ya siku chache utarudia kazi ile ile tu. Hakuna hisia ya mafanikio ya kudumu. Ni mzunguko unaojirudia. Si kwamba sitaki kusaidia nyumbani au kufanya majukumu yangu. Hapana, nafanya kufua pale inapobidi Lakini kiukweli kama ningekuwa na chaguo Ningependelea kazi nyingine Kwa mfano, napendelea kupika au kusafisha nyumba Kwa sababu angala unaona matokio haraka na unahisi mchango wako moja kwa moja pale. Hata hivyo kufua pia, pole. Hata hivyo, kufua pia kumenifundisha uvumilivu na uwajibikaji. Nimejifunza kudhamini mguo safi na kazi inayofanywa na watu wanaofua kila siku. Pia imenifanya nione umuhimu kwa kupanga vizuri. Kama kufua mara kwa mara, ili nguo zisiwe nyingi sana kwa wakati mmoja. Kwa jumla ninaposema kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia zaidi ni hii tu yenye nimesema ya kufua kwa mikono. Kwa sababu ni kazi kazi yenyewe inachosha zaidi, kazi yenyewe inachukua muda mwingi na pia inajirudia mara kwa mara Lakini licha ya kuichukia ninafahamu kuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Na ninaifanya kwa sababu ni jukumu langu tu kufanya. Yaani inabidi tu uifanye ile kazi Kwa kuwa wewe mwenyewe hauna chaguo lingine Ila tu kuifanya ile kazi. Na hiyo ndiyo maana nimeishi kuifanya. Labda siku moja ni tapenda zaidi Lakini kwa sasa nikipewa chaguo, hapana na ningependelea kazi nyingine kabisa au nikipata tu zile fedhs za kutosha ninunue ile maschine, ile mashine ya kufua hizi nguo ama ya kufanya hii kazi iwe rahisi. Hata kama inatumia umeme mwingi wakati mwingine ama inatumia rasili mali nyingi hata kifedha. Lakini hiyo ni afadhali kuliko kufua zile mguo zako kwa mikono. Kwa hivo hii kazi ninaichukia miongoni mwa zingine lakini hii ndiyo ninayoichukia zaidi. Na mimi chaguo langu ningependelea kufanya kazi zingine ambapo ninaona matokeo hapo kwa hapo. Kama kuosha nyumba au kupika au Hata kuosha vyombo ni afadhali kuliko kufua. Asante sana.

Aina ya filamu ambazo ni nazipenda zaidi ni filamu za drama, hasa zile zinazo angazia maisha halisi ya binadamu, changamoto zao na maamuzi wanayopitia kila siku. Napenda filamu zinazo fanya nifikirie, zinazo nigusa, kihisia na kuniacha na wasomo fulani hata baada ya filamu kuisha. Kwangu filamu nzuri ni si lazima iwe na mapigano mengi au matukio ya kushangaza sana Bali iwe na hadithi yenye maana na uhalisia pale Napenda drama kwa sababu mara nyingi huonyesha hisia kwa kweli zile hisia za furaha, za huzuni, hisia za kimapenzi na hofu pia na matumaini, hizi ni hisia ambazo wanadamu wanazipata kila siku na hizi filamu nazipenda kwa sababu zinaonesha hizi hisia kwa kwa kina na kwa umakini kabisa Unapotazama mhusika akipitia changamoto maranyingi unajikuta ukijilinganisha nae au kujifunza kitu kutoka kwake Filamu za aina hii unifanya ni hisi kama nikokaribu zaidi na wahusika na kwamba nafahamu au mnaishi nao katika maisha yao Pia napenda sana filamu za kihistoria, filamu hizi univutia kwa sababu hunirudisha nyuma nyakati ambazo, siku zishuhudia, lakini ambazo zimiunda dunia tulio nayo leo. Napenda kuona jinsi watu walishi zamani, walivyo pambana na changamoto zao hizo nyakati, na jinsi maamuzi yao ya alivyo athiri kizazi kilichofuata. Filamu za kihistoria pia hunisaidia kuelewa kuwa maisha yamekuw na changamoto kama kila zama na binadamu wamekuwa wakijaribu kutafuta njia ya kuishi bora tangu zamani. Aina nyingine ni nayo ifurahia ya filamu ni filamu za wasifu, yaani filamu zinazohusu maisha ya mtu halisi. Hizi unipa motisha sana, hasa ni napoona mtu alianza chini kabisa lakini akaendelea kupambana hadi akafikia mafanikio pale. Hizi unifanya ni tambue kuwa mafanikio hayaji kwa urahisi na kuwa kushindwa ni sehemu ya safari ya maisha. Filamu za aina hii unifanya ni jisikia kuhamasika na wakati mwingine hata ninajitafakari kuhusu malengo yangu binafsi. Ingawa sipendi sana filamu zanye kelele au vurugu zisizo na maana mara kwa mara hufurahia filamu za action, yani action movies. Hasa pale, ninapokuwa na handedi nzuri nyuma yake. Kama filamu ya action, inaujumbe na maadili au inaonesha mshikamano, ujasiri au kujitolea, basi naweza kuifurahia pia. Lakini kama ni mapigano tuu bila handidi ya kueleweka, maranyingi hunichosha haraka. Ninapenda pia filamu za mystery na zenye zinaitwa drila kwa lugha ya kizungu, sijui kiswahii tutaziitaje. Kwa sababu huwa zinanifanya nitumie akili kufikiri. Napenda filamu ambazo zinanifanya niwe makini, nijaribu kutabiri kinachofuata au kugudua siri kabla haijafichuliwa. Aina hili ya filamu hunifanya nijisikie ni nimeshirikishwa moja kwa moja kwenye hadithi na hilo unipa burudani ya kipeke. Kwa upande wa filamu za vichekesho, uzitazama marachache, lakini inapenda zile za ucheshi, wakawaida, na wa akili, si zile zinazotegemea mzaha wa kupitia kiasi au kumdhalilisha mtu. Napenda kucheka, lakini napenda zaidi vichekesho vina vyotokana na hali halisia ya maisha, mazungumzo au tabia ya binadamu. Kwa ujumla, siwezi kusema napenda aina moja ya tu ya filamu na kuchukia nyingine kabisa. Kila aina inawakati wake, aina ya filamu. Wakati muingine nikiwa nimechoka nahitaji filamu nyepesi ya kuniburudisha. Wakati mwingine nikiwa nitaka kutafakari au kujifunza nachagua filamu nzito yenye ujumbe mzito. Hisia na hali niliyonayo ndiyo huamua aina ya filamu nitakayo itazama Kwa kifupi, filamu zinazozungumuzia maisha, historia na safari ya binadamu Filamu ambazo hubrudisha tu, hazibrudishi tu, bali pia zinacha alama moyoni na pia akilini ya mtazamadi Izo ndizo filamu nazipenda zaidi, Asante.